Nina wasiliana na wafanya kazi wenzangu, kwanjia wazi, heshima na ushirikiano mzuri. Kwanza, napenda kuzungumza nao ana kwa ana, ili ninapo wawezekana. Hasa, pale panapo kuwa na jambo laharaka, au linalo hitaji maelezo ya kina. Hii hunisaidia kuelewa hisia zao na kuepuka kutoelewana. Pia, hutumia simu na barua pepe kwa mawasiliano rasmi au pale ambapo, hatuko sehemu moja. Katika kazi za kila siku, napenda kutumia vikundi vya WhatsApp au mifumo ya kazi. Mtandaoni kushirikiana taarifa muhimu na kufuatilia maendeleo ya kazi. Zaidi ya hayo, husikiliza maoni ya wafanya kazi wenzangu kwa makini na kuwaheshimu. Hata kama hatu kubaliani, kuwa huwa natoa mrejesho kwanjia ya heshima na kujenga bila kukosoa kwanjia ya kuhimiza. Mawasiliano mazuri hunisaidia kujenga mahusiano bora kazini. Kuongeza ufanisi na kuwakikisha, tunafanya kazi kama timu moja yenye lengo la pamoja.

Ninasafisha vifaa vyangu mara kwa mara ili kuhakikisha vinabaki safi na salama kutumia. Kwa kawaida navisafisha kila siku baada ya matumizi hasa vifaa ninavyotumia mara nyingi kama simu, kompyuta au vifaa vya kazi. Pia huwa nafanya usafishaji wa kina angalau mara moja kwa wiki. Ambapo naangalia maeneo ambayo mara nyingi husahaulika kama pembezoni au sehemu za ndani. Usafi huu unisaidia kuzuia uchafu, vumbi na vidu vijidudu na pia kuongeza muda wa matumizi ya vifaa vyangu. Kwa kufanya hivyo nahakikisha mazingira yangu ya kazi yanabaki nadhifu na yenye afya.

Naam, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye faida nyingi kwa afya. Maziwa hunipa nguvu na hunisaidia kuanza siku vizuri. Hasa ni kiyanywa asubuhi kabla ya kuenda kazini au masomoni. Inafurahia ladha yake, laini na yenye kuburudisha. Iwe ni ya moto au ya baridi kulingana na hali ya hewa. Pia, napenda kutumia maziwa kwenye chai. Kahawa, uji au nafaka. Jambo linalofanya mlo wangu uwe kamili zaidi. Maziwa yana virutubisho muhimu kama kais kalsyamu, protini na vitamini ambavyo husaidia kuimarisha mifupa na meno. Hii ni muhimu sana kwa afya ya muda mrefu. Zaidi ya hayo, maziwa hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Hivyo hunisaidia kudhibiti nja kwa jumla kunywa maziwa ni sehemu ya mtindo wangu wa maisha ya kiafya. Na ninajitahidi kuyatumia mara kwa mara kadri inavyowezekana.

Nafanya mambo katha kupunguza matumizi ya plastiki katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza kutumia mifuko ya kubebea inayoweza kutumika tena badala ya mifuko ya plastiki ninapoenda kununua bitha sokoni au dukani. Pia, hujitahidi kununua bitha zilizo na vifunga shio, vichache vya plastiki au kutumia vifunga shio, vinavyo weza kurejelewa. Bandala ya chupa za plastiki za matumizi ya maramoja, hutumia chupa ya maji inayoweza kujazwa tena. Nyumbani hutenganisha teka ili plastiki iweze kurejelewa kwa urahisi. Pia napunguza matumizi za weabitha za plastiki kama vijiko, sahani na mirija ya kunywea kwa kuchagua zile za chuma au mbao. Zaidi ya hayo, hua hamasisha watu wakaribu nami kuhusu umuhimu wa kupanguza plastiki ili kulinda mazingira. Kwa kufanya haya, nahisi nachangia kwa kiasi fulani katika kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi wa dunia.

Kipaumbele kikuu kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha ujumbe unaeleweka vizuri, unawasilishwa kwa wakati na unazingatia heshima kwa wote. Mawasiliano mazuri husaidia wafanyakazi kufanya kazi kwa ufanisi na kufikia malengo ya shirika. Mfanyakazi anapaswa kuwasiliana kwa uwazi bila kutumia lugha ngumu au yenye kuchanganya. Kusikiliza kwa makini ni jambo muhimu pia kwa sababu husaidia kuelewa maoni ya wengine na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Heshima kazini huonekana kupitia sauti nzuri, maneno yenye staha na uvumilivu, hata pale panapotokea tofauti za maoni. Aidha kutoa taarifa kwa wakati husaidia kupanga kazi na kupunguza makosa. Mawasiliano yanapaswa kufanywa kwa njia sahihi kama mikutano, barua pepe au simu kulingana na ujumbe unaotolewa. Mawasiliano bora hujenga uaminifu kati ya wafanyakazi na wasimamizi. Huongeza ushirikiano na huleta mazingira mazuri ya kazi. Kwa ujumla, mawasiliano kazini ni msingi wa mafanikio ya pamoja.

Mimi ni mtu wa kuwahi napenda kupanga mambo yangu mapema ili nipate muda wa kutosha wa kujiandaa. Kuwahi hunisaidia kuwa mtulivu na kufanya mambo bila presha. Ninapoamka asubuhi huanza kwa kuangalia ratiba ya siku ili nijue ninachotakiwa kufanya na muda gani ninao. Kufika mapema hunipa nafasi ya kurekebisha mambo endapo kutatokea changamoto zisizo tarajiwa. Kwa usafiri au mabadiliko ya ghafla kazini. Pia kuwahi ni njia ya kuonesha heshima kwa watu wengine na kuthamini muda wao. Kazini kuwahi husaidia kuongeza ufanisi na kuaminika. Hasa kwa wasimamizi na wenzangu. Ingawa wakati mwingine mambo yanaweza kuchelewesha, hujitahidi kila mara kuwahi kadri inavyowezekana. Kwangu kuwahi si tu suala la muda bali pia ni tabia njema na nidhamu binafsi.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na lilikua tukio la kufurahisha sana. Kulikuwa na watu wengi walio kuja kufurahia muziki na kuunga mkono wasani walio kuwa wakitumbuiza. Muziki ulikuwa mzuri na sauti ulikuwa kadi kiasi, chakufanya kila mtu acheze na kuimba pamoja. Nlifurahia kuona watu warika tofauti wakifurahia, jambo moja kwa pamoja. Pia tamasha lilinipa nafasi ya kukutana na marafiki na hata kupata marafiki wapya. Mantari ilikuwa ya kupendeza. Taa zilikuwa nzuri na hali ya furaha ilitawala muda wote. Ingawa kulikuwa na kelele na msongomano wa watu, haiku punguza furaha yangu. Tamasha la muziki hunisaidia kupumzika kusahau mawazo ya kazi au masomo na kufurahia maisha. Ningependa kuenda tena kwenye tamasha lingine siku zijazo kwa sababu ni uzoefu wakipeke na wakukumbukwa.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa mchakato wa kupumzika na kupanga mambo kidogo mapema. Kwanza, napanga shughuli ambazo nataka kufanya. Kama, kutembelea familia, marafiki au maeneo ya burudani. Pia, kuweka muda wa kupumzika na kufurahia bila shinikizo. Kama kusoma kitabu, kuangalia filamu au kupumzika tu nyumbani. Napenda pia kuhakikisha kuwa vyakula na mahitaji ya msingi yameandaliwa mapema ili nisikose wakati wa likizo. Wakati mwingine, hujumuisha mazoezi au kutembea nje ili kubaki na afya nzuri. Pia huandaa bajeti ndogo ya likizo ili kufurahia bila wasiwasi wa kifedha. Kwa ujumla, najistawisha kwa mchanganyiko wa burudani, mapumziko na kupanga madhubuti. Ili nionekane nikiwa na nguvu na furaha baada ya likizo. Likizo ni wakati wa kujirekebisha na kujaza nguvu kwa maisha ya kila siku.

Utaratibu wangu wa jioni ni kuweka mambo kwenye mpangilio wa kupumzika na kujiandaa kwa kesho. Mara nyingi nianze kwa kuangalia kazi au masomo nilioyafanya. Siku hiyo ili kuona kama kuna jambo lolote lisilokamilika. Baada ya hapo, napumzika kidogo kwa kutazama televisheni, kusoma kitabu au kuzungumza na familia na marafiki. Kisha, huandaa vitu vyangu vya kesho. Kama nguo, za kuvaa au ratiba ya kazi. Ili kesho niwe tayari bila msongamano. Usiku napenda pia kufanya shughuli za kujitunza kama kuoga, kula chakula kidogo na kuandaa mahitaji ya afya yangu. Mwisho, hujaribu kulala kwa muda unaofaa ili kuamka mapema na kuwa na nguvu. Utaratibu huu wa jioni husaidia kudumisha nidhamu. Kupunguza msongo wa mawazo na kujiandaa kwa kesho kwa utulivu.

Mimi napendelea mahali pa kimya. Mahali tulivu hufanya nikae kimya. Nifikirie vizuri na nipumzike bila usumbufu. Kimya huniwezesha pia kuzingatia kazi au masomo kwa umakini. Na hufanya nishughulikie mawazo yangu bila kelele za watu au magari. Ingawa mara nyingine kelele inaweza kuwa burudani kama kwenye tamasha la muziki au sherehe. Kwa maisha ya kila siku na wakati wa kufanya kazi au kupumzika kimya ni bora zaidi. Mahali tulivu pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuhuza kuunda mazingira mazuri ya usalama na utulivu wa akili. Kwa hivyo ninafurahia zaidi sehemu tulivu kuliko zile zenye kelele nyingi.

Ndio, napenda hesabu kwa sababu ni njia nzuri ya kufikiri kwa mpangilio na kutumia mantiki. Hesabu hufundisha jinsi ya kutatua matatizo, hatua kwa hatua na kusaidia kuelewa mambo kwa undani. Napenda jinsi kila tatizo linavyokuwa na njia yake ya uvumbuzi. Na kufika jibu, sahihi kunanipa furaha na kuridhika. Hesabu pia ni muhimu katika maisha ya kila siku. Ama kupanga bajeti, kuhesabu muda au kufanya maamuzi ya kifedha. Wakati mwingine, tatizo la hesabu inaweza kuwa ngumu na kuhitaji uvumilivu mkubwa. Lakini, changamoto hizo hufanya ninafahamu mbinu mpya na kukuza uwezo wangu wa akili. Kwa kushughulika na hesabu mara kwa mara, ninaweza kuboresha umakini wangu, nidhamu na uwezo wa kuzingatia bila hatua kwa makini. Hesabu sio tu somo la shule, bali ni ujuzi wa maisha, unaosaidia kuwa mtu makini anayepanga na mwenye uelewa wa kina wa mambo yanaomhusu. Kwa hivyo, napenda hesabu kwa sababu zinanifundisha kunijenga na kunisaidia katika kila eneo la maisha.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali pa kipekee penye historia na mandhari ya kupendeza. Ni mji mdogo wenye nyumba za rangi tofauti na barabara za matofali. Zinazopita katikati ya soko kuu. Nilipokuwa mdogo, nilipenda kucheza na marafiki wangu kwenye bustani ya mji. Ambapo, miti mikubwa na maua yalitoa kivuli na rangi nzuri. Soko la mji linafurika kila asubuhi na jioni. Watu wakiuza bidhaa zao kama matunda, mboga na bidhaa za mikono. Kila mwaka, mji wangu hufanya sherehe za kitamaduni. Watu wakivaa mavazi ya rangi angavu, wakicheza ngoma za asili na kupika vyakula vya kienyeji. Wakati wa mvua, mito midogo na mji inageuka kuwa ya kuvutia na watoto hufurahia kuogelea kwenye matope kidogo. Mji wangu unajivunia ushirikiano na wakazi wake. Furaha na amani ya kila siku. Hii hadithi inaonyesha mazingira ya kipekee na kumbukumbu za furaha za utotoni ambazo hazitasahaulika.

Kuweka malengo ya kila mwezi kazini ni muhimu, ili kuongeza ufanisi na kufanikisha kazi. Kwanza, utathmini kazi na majukumu ya yako yote, ili kuona ni mambo gani ya muhimu zaidi. Kisha, uandika malengo yako uazi. Kuhakikisha ya naweza kupimika na kufikiwa. Kwa mfano, badala ya kusema ni tafanya vizuri. Unaweza kusema ni takamilisha ripoti mbili za wateja kila wiki. Baada ya hapo, kuweka tarehe za mwisho kwa kila lengo ili kuwa na mpangilio wa muda. Pia, kuamua vigezo vya kufuatilia maendeleo kama kuandika maendeleo kila wiki au kuzungumza na wasimamizi wako. Kila lengo linapaswa kuwa halisi, linawezekana lina husiana na kazi na lina muda maalum mfano wa smart goals. Mwisho hujiridhisha kwa kuangalia malengo mwishoni mwa mwezi, kuona yalio tekelezwa na kupanga maboresho kwa mwezi unaofuata. Njia hii husaidia kudumisha nidhamu, motisha na ufanisi kazini.

Mimi ninapendelea mwanga wakati. Mwanga wa kati hutoa usalama na kuona vizuri bila kusababisha kuchosha macho au kutojistarehesha. Mwanga mkali unaeza kuwa mgumu kwa macho, kusababisha uchovu na hata kuumiza macho baada ya muda mrefu. Hasa wakati kwa kazi au kusoma. Upande mwingine, mwanga wachini sana unaeza kufanya kuona vigumu na kuharibu umakini. Mwanga wakati ni mzuri kwa kufanya kazi, kusoma au kupumzika, sababu hutoa mulingano mzuri kati ya yenye kati ya ngavu na utulivu. Pia, unaunda mazingira tulivu na yenye starehe ambayo hufanya mtu ajisikie vizuri, hauna kelele ya mwanga na unasaidia kuzingatia shughuli kwa urahisi. Kwa hivyo, mwanga wakati ni bora zaidi kwangu katika hali nyingi.

Mara nyingi mchana napendelea kula chakula chenye mchanganyiko wa protini, kabohaidreti na mboga. Kwa mfano, chakula changu cha kawaida ni ugali au wali pamoja na nyama ya kukaanga au kuchemsha, na mboga za majani kama sukuma wiki au spinachi. Pia, mara nyingine napenda kujumuisha saladi ndogo au matunda kama ndizi au tikiti maji. Ili niwe na lishe kamili na nguvu za mchana. Kula kwa wakati wa mchana husaidia kudumisha nishati, kuzuia uchovu na kufanya kazi kwa ufanisi. Pia napendelea kula chakula kisicho na mafuta mengi ili kiwe rafiki kwa afya yangu. Mchana ni muda muhimu kwa kula chakula bora. Kwa sababu huchangia concentration na utendaji mzuri katika kazi au masomo ya mchana. Kwa hivyo, napanga chakula changu cha mchana kwa makini ili niwe na nguvu na afya nzuri.

Ninalinda faragha yangu mtaandaoni kwa kuchukua tahadhari mbalimbali za kiusalama. Kwanza hutumia nenosiri imara lenye mchanganyiko wa herufi namba na alama. Na hubadilisha mara kwa mara. Pia sielezi taarifa binafsi kama namba ya kitambulisho. Anwani au taarifa za benki kwenye tovuti zisizoaminika. Kutumia mipangilio ya faragha. Kwenye mitandao ya kijamii ili kuthibiti ni nani anaweza kuona taarifa na machapisho yangu. Aidha huepuka kubofya viungo vya ajabu au kufungua barua pepe zisizojulikana. Kwa sababu zinaweza kuona virusi au alagai. Ninahakikisha pia programu na vifaa vyangu vinasasishwa. Mara kwa mara ili kujiilinda dhidi ya mashambulizi ya mtandaoni. Kwa ujumla, kuwa makini na kutumia teknolojia kwa busara hunisaidia kulinda faragha yangu mtandaoni.

Napenda wanyama wa kufugwa nyumbani, hasa mbwa na paka. Mbwa napenda kwa sababu ni waaminifu, walinzi, wazuri na hupenda kucheza na watu. Wanaweza pia kusaidia kupunguza upweke na kuwapa watu furaha. Paka kwa upande mwingine. Napenda kwa sababu ni watulivu, wasafi na wanaishi kwa kujitegemea zaidi. Pia wanyama wa porini kama tembo na twiga kwa sababu wanaonyesha uzuri wa asili na nguvu za maumbile. Kuwaangalia wanyama hunifanya nihisi utulivu na hunikumbusha umuhimu wa kulinda mazingira. Kwa ujumla, napenda wanyama kwa sababu wanatoa urafiki, furaha na husaidia kuifanya dunia iwe mahali pazuri zaidi.

Mimi natumia muda fulani mtandaoni kila siku, lakini huchagua kwa makini ni shughuli gani itazifanya. Kwa kawaida, nikati ya masaa mbili adi nne, kijumuisha kazi, kujifunza na burudani. Wakati mwingine, muda huu unahusisha kusoma makala, kuangalia habari au kutumia mitandao ya kijamii. Napenda pia kutumia mtandao kwa kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Lakini, huna kutumia muda mwingi bila faida. Ili kuthibiti muda mtandaoni huweka ratiba na mipaka. Kwa mfano, kushusha simu wakati wa chakula au wakati wa kulala. Kutumia muda mtandaoni kwa busara, kuna saidia kuepuka uchovu, kulinda afya macho na kuongeza tija katika maisha ya kila siku. Kwa hivyo, na hitaji kuwa makini na jinsi na muda, inavyo tumia mtandaoni.

Kujitunza ni jambo muhimu kwangu ili kudumisha afya ya mwili na akili. Kwanza hujaribu kula chakula chenye lishe bora kama mboga, matunda, protini na kabohaidreti sahihi. Pia hujaribu kufanya mazoezi mara kwa mara. Kama kutembea, kukimbia au kufanya mazoezi ya nyumbani. Ili kuwa na mwili wenye nguvu. Nalala vya kutosha kila siku. Kwa kawaida, masaa saba hadi nane. Ili akili na mwili vipate kupumzika. Pia hujipatia muda wa kupumzika na burudani. Kama kusoma, kusikiliza muziki au kuzungumza na marafiki na familia. Natumia pia muda wa kujitafakari au kutafakari mambo ya maisha ili kuthibiti msongo wa mawazo. Kujitunza kwangu ni mchanganyiko wa lishe, mazoezi, usingizi na afya ya akili. Na kunasaidia kuwa na nguvu, furaha na ustahi wa jumla kila siku.

Michezo ninayoifuata mara nyingi huanza katika jioni na usiku. Hasa baada ya kazi au masomo kwa sababu ni wakati rahisi wa kupata muda wa kufuatilia mechi au mashindano. Kwa mfano, michezo ya soka au mpira wa kikapu mara nyingi huchezwa katika saa tano aditi sa usiku. Na mara nyingine kwenye wikendi mchana pia nikiwa mtandaoni kupitia matangazo ya moja kwa moja au ripoti za matokeo mara kadhaa. Ili nisikose habari muhimu. Wakati wa mashindano kama ligi kuu au mashindano ya kimataifa hujitahidi kuangalia kwa wakati ili kufurahia kila goli hatua muhimu au statiki za wachezaji. Kwa ujumla, napendelea michezo inayochezwa jioni au wikendi. Sababu inaruhusu kufuatilia bila kuingilia kazi au shughuli nyingine.

Mimi hutazama video mitandaoni kwenye majukwaa mbalimbali yanayo julikana. Kulingana na aina ya video ninayotaka. Kwa mfano, kwa video za burudani, filamu au vlogs, hutumia majukwaa kama YouTube kwa urahisi na upatikanaji mkubwa. Kwa video za elimu, mafunzo au masomo, kupitia majukwaa ya kielimu kama Khan Academy, kausera au MIT Open Course Ware. Ili kujifunza mambo mapya. Pia, mara nyingine hutumia mitandao ya kijamii kama TikTok au Instagram kwa video fupi za burudani au mbinu za kujifunza haraka. Napendelea kutumia majukwaa yanayo hifadhi video na kuruhusu utafutaji wa haraka. Ili niweze kupata video zinazokidhi mahitaji yangu kwa urahisi. Kwa hivyo, chaguo la jukuwaa hutegemea lengo la video kama burudani, elimu au habari.

Timu bora ya kufuatilia mpira wakiragbi wakimarekani kwa kawaida ni katika timu ya waligi kuu ya NFL ambayo huanza mwishoni mwa September hadi kwanzia December kwa mechi za kawaida na kumalizikiwa na playoffs na Super Bowl katikati ya Januari au Februari. Mechi nyingi za wiki huchezwa katika jioni za jumapili na baadhi huchezwa jumatano au jumatano za usiku. Jumapili mchana na jioni ni wakati maharufu wa mashabiki kuangalia mechi. Kwani ni rahisi kufuatilia bila kuingilia kazi au shuguli nyingine. Super Bowl, Tukio Kuu la Mwaka, Kawaida, huchezwa jumapili ya Februari na ni tukio la kufuatilia kwa muda wote. Likiwa na burudani, matangazo ya kipekee na sherehe kubwa. Kwa hivyo, time mbora ya kuangalia mpira wa kiragbi wa kimarekani ni mwisho wa wiki na kipindi cha playoffs hasa mechi kubwa ya na Super Bowl.

Napenda harufu ya maua safi na ya asali kama waridi sunflower ama loverder. Harufu hizi hunifanya nijisikie utulivu na furaha na mara nyingi hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Pia napenda harufu ya chakula kinapo pikwa kiko kwenye jikoni kama unga wa mikate unawo pikwa au pilau ya pilipili. Kwa sababu inahusisha kumbukumbu nzuri za familia na utamaduni. Harufu ya mvua pia niyakupendeza. Asa mvua ikinyesha kwenye udongo safi. Inatoa hisia ya utulivu na uzuri wa asili. Kwa ujumla, harufu zinazo pendelea ninazopendelea nizile, zinazo leta amani, furaha na kumbukumbu nzuri. Ambazo hufanya mazingira kuwa mazuri na yanayo furahisha.

Mimi huenda hospitali marachache tu kwa mwaka. Mara nyingi pale panapo hitajika. Kwa kawaida, huenda kwa uchunguzi waki afya na wakawaida. Kama kupima shinikizo la damu, damu au afya ya meno. AItha huenda hospitali wakati wadharura. Kama ugonjwa usiotarajiwa, au jeraha ndogo. Nisinge penda kuenda maranyingi, bila sababu. Sababu huchukua muda na mara nyingine ni kali. Lakini ninaangalia afya yangu kwa makini. Kwa hivyo, idadi ya mara za kuenda hospitali, inategemea hali ya afya na matukio ya dharura. Na mara nyingi, ni angalau mara moja, au mbili kwa mwaka, kwa uchunguzi wa kawaida. Hii husaidia kudumisha afya na kuzuia matatizo makubwa, ya kiafya.

Sipendi sana kuvaa vipuli, lakini ninaelewa kwamba kwa watu wengine vinaweza kuwa sehemu muhimu ya mtindo na kuonyesha utambulisho wao. Vipuli vinaweza kufanya nguo zionekane za kipekee na kuvutia. Macho ya watu na mara nyingine huongeza kujiamini kwa mtu anapovaa. Kwa upande wangu, napendelea mtindo rahisi na wa kawaida bila mapambo mengi. Kwa sababu ninaona unatoa utulivu na urahisi wa kuvaa kila siku hata hivyo si tatizo kwangu kuona au kuthamini watu wanaovaa vipuli. Kwani kila mtu ana ladha yake na haki ya kuonyesha mtindo wake. Pia, kuvaa vipuli hutegemea hali. Kama sherehe au hafla maalumu ambapo watu hujaribu mtindo wa kipekee kwa hivyo ingawa sipendi vipuli mara kwa mara ninaelewa umuhimu wake kwa wengine na jinsi vinavyoweza kufanya mavazi ya mtu yaonekane mazuri zaidi. Muhimu zaidi ni kujisikia huru na furaha na kile unachovaa badala ya kufuata mtindo bila kuelewa.

Mimi huenda mahali pa ibada mara kadha kwa wiki au mara moja kwa wiki, kulingana na dini na ratiba yangu. Kwa kawaida, huenda jumapili au siku za ibada maalum, ili kushiriki katika ibada ya pamoja na jumuia yangu. Hapo, huungana na watu wengine kwa maombi, nyimbo na mafundisho, jambo, linanifanya nijisikie amani na roho safi. Mara nyingine huenda mahali pa ibada wakati wa sherehe za kidini kama krismasi, pasaka au siku kuu za jadi. Ambapo sherehe zinakuwa na furaha zaidi na shughuli za kiroho. Kuenda mahali pa ibada kunanisaidia pia kujenga maadili, nguvu ya kiroho na kuimarisha mahusiano na jamii yangu. Ingawa si kila siku, ninaona ni umuhimu kutumia muda wa kuungana na ibada kwa sababu hufanya moyo wangu, upate utulivu na hutoa mwelekeo mzuri wa maisha. Kwa hivyo idadi ya mara ninazoenda inategemea ratiba na hafla za kidini.

Ningependa kujifunza lugha mpya, hasa zile zinazotumika duniani kote kama kijapani au kifaransa. Kujua lugha mpya hufungua milango ya mawazo mapya tamaduni tofauti na fursa za kibinafsi na kazi. Pia ningependa kujifunza uwezo wa teknolojia mpya kama programu za kompyuta au ujasusi wa data. Kwa sababu husaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuelewa mwenendo wa kisasa. Pia kupanua ujuzi wa kupika au sanaa ni jambo linalovutia. Kwa sababu hutoa burudani na ubunifu katika maisha ya kila siku. Kujifunza mambo mapya kunanisaidia kuboresha akili, kuongeza motisha na kufurahia changamoto. Kwa ujumla, ningependelea kujifunza chochote kinachoongeza ufahamu, ujuzi na furaha katika maisha yangu. Kwani, kujifunza hakuna mwisho na kila ujuzi mpya unafungua milango mipya ya fursa na uzoefu.

Napenda kucheza mpira wa miguu zaidi. Ni mchezo unaonipa furaha. Una nisaidia kufanya mazoezi ya mwili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Napenda mpira wa miguu kwa sababu unaweza kuchezwa na watu wengi. Una jenga ushirikiano na hufundisha nidhamu na uvumilivu. Pia ni rahisi kucheza bila vifaa vingi, unahitaji tu mpira na uwanja mdogo, mbali na hilo, wakati mwingine napenda kucheza mchezo mwingine kama mpira wakikapu au mchezo wakukimbia, hasa kwa ajili ya mazoezi. Kwa ujumla napenda michezo inayohusisha mwili, ushindani wa kirafiki na ushirikiano kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema na kujenga urafiki na wengine.

Ndiyo, ninaona nina ubunifu. Ubunifu wangu ni njia ya kuibua mawazo mapya. Kutatua matatizo kwa njia tofauti na kuonyesha kibunifu katika kazi na maisha kila siku. Napenda kufikiria mbinu za kipeke za kufanya mambo jambo fulani. Kama kupanga ratiba, kuandika au hata kuunda suluhisho la tatizo la kawaida. Pia, ubunifu unisaidia kuonyesha mtindo wangu binafsi. Na njia zangu za kipeke za kufanya mambo. Badala ya kufuata tu njia zilizojirudia. Mara nyingine ninapenda kutumia ubunifu katika sanaa, michezo au teknolojia. Kwa sababu, hufungua fursa za kujifunza na kufurahia. Ubunifu sio tu kuhusu vitu vikubwa bali pia, ni jinsi mtu anavyo badilisha mambo ya kila siku kuwa ya kuvutia na yenye manufaa. Kwa hivyo, nafikiri ninakipaji cha ubunifu ambacho huniwezesha kuwa na njia tofauti za kufanikisha mambo.

Mboga ninazopenda kula ni sukumawiki, spinachi na karoti. Sukuma wiki ni nzuri sana kwa afya na hutoa nguvu. Pia ni rahisi kupika na kuoanisha na vyakula vingine kama wali au ugali. Spinachi napenda kwa sababu ina virutubisho vingi na husaidia afya ya macho na misuli. Karoti pia ni nzuri. Si tu kwa lishe bali pia kwa ladha yake kama utamu kidogo. Mara nyingine, napenda pia brokoli na kabichi kwa sababu hutoa ladha nzuri na ni rafiki kwa afya ya mwili. Kwa jumla, mboga ninazopenda ni zile zilizo na virutubisho, rahisi kupika na zinazoongeza ladha kwenye chakula. Kwani hufanya mlo wangu, uwe kamili na wenye afya.

Kila jioni kabla ya kulala, ninafanya shughuli mbalimbali za kujianda na kupumzika. Kwanza huangalia kazi au masomo niliyofanya kila siku hiyo ili kuhakikisha kila kitu kimekamilika. Baada ya hapo, hujikumbusha kwa shughuli za kujitunza. Kama kuoga, kupumzika kidogo na kula kitu kidogo ikiwa nimeshiba. Mara nyingine, huangalia habari au video fupi mtandaoni. Au kusoma kitabu cha kupendeza, ili kuondoa mawazo ya kazi. Pia, huandaa vitu vyangu kwa kesho, kama nguo za kuvaa, au ratiba ya shughuli. Ili nisikose muda mapema asubuhi. Mwisho hujaribu kulala kwa muda unaofaa, kawaida masaa saba hadi nane. Ili kuamuka nikiwa na nguvu na tayari kwa siku mpya taratibu huwa jioni husaidia kupumzika, kudumisha nidhamu na kujiandaa kwa kesho kwa utulivu.

Ninapo wakaribisha wafanya kazi wapya huanza kwa kuwapa salamu za ukarimu na tabasamu ili wahisi wanakaribishwa na sehemu ni ya rafiki. Bada ya hapo huwasilisha maelezo ya jumla kuhusu kampuni au ofisi kama kazi zinazo fanywa, taratibu na sheria za msingi za mahali pa kazi. Pia huapitia mifumo za zana za kazi. Kama barua pepe ripoti au programu wanazo hitaji kutumia mara nyingine huwapanga mtu wa kuwasaidia au mentor ambaye atakuwa karibu nao kwa maswali na muongozo. Wakila siku, aitha hujaribu kujenga mazingira ya ushirikiano kwa mfano kuwatambulisha kwa wenzake wengine ili waweze kujenga mahusiano. Mwisho, huwasishi sihi kuuliza maswali na kushirikiana bila hofu. Njia hii husaidia wafanya kazi, wapya kujijumuisha haraka kuwana ujasiri na kuanza kazi kwa utulivu na ufanisi.

Tabia ninayoipenda kwa wengine, ni heshima na ukweli. Watu wanao heshimiana na wengine, huunda mazingira mazuri ya ushirikiano na urafiki. Jambo linalo fanya mazungumzo na kazi, ziwe rahisi zaidi. Heshima inaonyesha kwamba, mtu anadhamani mawazo, muda na hisia za wengine. Aitha, napenda watu ambao wasema ukweli na wanao kuwa waminifu. Kwa sababu, hunganisho wa uaminifu, hufanya mahusiano ya kazi au ya kibinafsi, kuwa imara. Pia, napenda tabia ya uvumilivu na msaada. Watu wanao saidia wengine kwa hiari na kuvumilia tofauti za mawazo hufanya mazingira kwa, kuwa mazuri na furaha. Kwa jumla, tabia hizi husaidia kuunda mahusiano mazuri, kuaminiana na kufanya kazi kwa tija, na ni zile ninazothamini zaidi kwa ingine.

Chumba ni nacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule. Napenda sebule kwa sababu ni mahali pa kupumzika na kukutana na familia au marafiki. Kawaida huwa na viti vizuri, meza ndogo na televisheni ambayo hutumika kwa burudani au habari. Sebule pia ni mahali ninapopenda kukaa jioni baada ya siku ndefu ili kupumzika na kufurahia utulivu. Nikipata wageni sebule huwa sehemu ya kwanza ya kuwakaribisha. Hivyo huleta hisia ya ukarimu. Muanga wake huwa wa kati. Si mkali sana wala hafifu. Jambo ninalo fanya mazingira yawe ya kupendeza. Pia napenda kupanga sebule iwe safi na yenye mpangilio mzuri. Kwa sababu inanisaidia kujiskia huru na mwenye amani. Kwa ujumla, sebule ni chombo kinacho nifanya nijiskie nyumbani kweli.

Ushauri ninaopenda kumpa mtu mwingine ni ule unaohamasisha hisia nzuri na furaha. Kwa mfano, napenda kutumia maneno ya shukrani, pongezi, au upendo. Kwa sababu, hufanya mtu ahisi kudhaminiwa na kupendwa. Ushairi, unaweza kuwa mfupi na rahisi. Lakini wenye nguvu ya kueleza hisia, kama kumwambia rafiki asante kwa kila msaada wako au umefanya siku yangu kuwa ya furaha. Pia, napenda ushauri unaochochea motisha kama maneno ya kuhimiza mtu asiwe na hofu ya kufuata ndoto zake. Kwa ujumla, ushauri wangu unalenga kuleta furaha kuonyesha shukrani na kuimarisha mahusiano badala ya kuwa mgumu au wa kutoeleweka. Hivyo, ushauri ni njia nzuri ya kuwasilisha hisia kwa maneno mazuri.

Ndio, napenda hadithi za ajabu sana. Hadithi hizi hufungua mlango wa mawazo na kufurahia mambo yasiyo ya kawaida. Kama viumbe wa ajabu, mashamba ya kichwa au matukio ya kushangaza. Napenda jinsi hadithi za ajabu, zinavyoweza kuchanganya furaha, mshangao na mafundisho ya maisha kwa njia ya kuvutia. Pia, hadithi hizi hunisaidia kueleza ubunifu na kufikiria kwa kina, kwa sababu unapaswa kufuata mlolongo wa hadithi na kufikiria maana yake. Wakati mwingine, hadithi za ajabu hufundisha maadili, ujasiri na heshima kwa wengine. Kupitia matukio ya kipekee. Kwa jumla, napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinafurahisha, zinachochea fikra na huniachia kumbukumbu nzuri. Hii ni sababu kwa nini napenda kusoma au kusikiliza hadithi kama hizi mara kwa mara.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi, ni pale nilipokuwa nikishirikiana na timu kufanya mradi muhimu. Nilijifunza jinsi ya kusikiliza maoni ya wengine, kushirikiana bila ubinafsi na kusuluhisha migogoro kidogo. Pia, niligundua umuhimu wa kutimiza majukumu kwa wakati na kwa ufanisi. Kwani, kuchelewa au kushindwa kufanya kazi, kunaathiri timu yote. Uzoefu huu umenifundisha pia uvumilivu na nidhamu. Kwa sababu mara nyingine, kazi inaweza kuwa ngumu au changamoto zinatokea ghafla. Zaidi ya yote nimejifunza kuheshimiana na wenzangu na kuthamini michango yangu. Jambu linaloongeza ushirikiano na mafanikio ya pamoja. Kwa hiyo, uzoefu huu wa kazi ni muhimu sana kwangu. Sababu umenilea uwezo wa kiutendaji, maadili na uhusiano mzuri na mingine kazini.

Ndio, napenda kula popcorn. Popcorn ni chakula chepesi na cha kufurahisha hasa wakati wa kuangalia filamu au michezo. Napenda harufu yake inapokuwa inatengenezwa na ladha yake inaeza kubadilishwa kwa urahisi. Iwe ni ya chumvi, siagi au hata tamu kidogo. Pia popcorn hunifanya nijisikie nimeshiba bila kula chakula kizito sana. Ni rahisi kupatikana na haichukui muda mrefu kuandaa. Zaidi ya yote, kula popcorn hunikumbusha nyakati za kupumzika na burudani kama kuwa na marafiki au familia. Kwa ujumla, popcorn ni chakula ninachokipenda kwa sababu ni rahisi, kitamu na kinaambatana vizuri na muda wa starehe.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili. Imani hunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha na kunisaidia kuishi kwa matumaini na amani ya ndani. Pia dini hunifundisha maadili mema kama heshima, ukweli, uvumilivu na kusaidia wengine ambayo ni muhimu kwa mahusiano bora na maisha ya kila siku. Njia ya kuabudu kusoma maandiko na kushiriki na jamii pia ni muhimu kwangu kwa sababu hufundisha kujenga mshikamano, mshikamano wakiroho na kuwa mtu bora kwa wengine. Kwa hivyo kipengele muhimu cha dini kwangu ni kuimarisha imani maadili na maisha yenye maarifa heshima na furaha. Badala ya tu shughuli za kuabudu kwa kawaida.

Ndiyo, nimawahi kufanya yoga mara chache. Yoga hunisaidia kupumzika, kuthibiti msongo wa mawazo, na kuboresha afya ya mwili. Nilipofanya yoga, nilijifunza mbinu za kupumua kwa kina, kuinua mwili polepole na kutuliza akili. Shughuli hizi hufanya mwili wangu ujisikie wenye nguvu na mviringo, na pia husaidia akili kuwa tulivu baada ya siku yenye shughuli nyingi. Pia, yoga hunifundisha nidhamu na uvumilivu, kwa sababu baadhi ya misuli huhitajika kushikilia mwendo kwa muda, na hii inahitaji umakini. Ingawa sipendi kufanya yoga kila siku, ninaona ni njia nzuri ya kupumzika, kujenga nguvu na kudumisha afya ya mwili na akili.